Ninashughulikia muda kazini kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, napanga kazi za siku kwa kuangalia kazi muhimu na zile zenye kipangu za juu. Napanga muda maalum kwa kila jukumu ili kuepuka kuchelewa au kuchanganya kazi. Kutatua kazi changamoto au dharura kufanya kwanza. Alafu kisha na kazi ndogo zinafuata.